Kwakweli mimi ni mtu wa ratiba, na naamini jinsi unavyoanza asubuhi yako ndivyo siku yako itakavyo kuwa Nikishafika tu kwenye dawati langu, jambo la kwanza kabisa ni ninalofanya ni kutengeneza utulivu wa mazingira yangu Sianzi kwa kufungua komputa mara moja Kwanza napanga vitu yangu, nahakikisha kalamu, daftari langu la kumbukumbu na kikombe changu cha chai ya moto viko mahali pake. Mazingira safi yananisaidia kuwa na akili safi. Baada ya hapo, mimi hufanya mambo haya matatu muhimu. Jambo la kwanza, huwa dua. Nachukua dakika moja au mbili tu ya ukimya. Ili kujiweka sawa kisaikolojia. Hii inanisaidia kuwacha pilkapilka zangu barabarani na kuelekeza akili yangu yote kwenye majukumu ya siku hiyo. Jambo la pili ni kupitia orodha ya kazi. Hapa ndipo mambo ya kiufundi yanapoanza. Mimi huangalia yale mambo makuu niliopanga kufanya na kuyawekea vipaumbele. Kwa mfano, kama kuna mfumo wa mtandao shuleni unaosumbua, hilo ndilo linakuwa jambo la kwanza kabisa kabla hata sijafungua barua pepe. Jambla tatu ni ukuguzi wa mfumo. Kabla ya kuanza kuwafundisha wanafunzi au kuingia kwenye mikutano, mimi hupitia kwa haraka saver servers, na mifumo muhimu ya teknolojia ya habari ili kuhakikisha kila kitu kiko salama. Ni vizuri kugundua tatizo mapema asubuhi kuliko kushtuliwa na hitilafu katikati ya siku. Utaratibu huu unanifanya nijihisi niko juu ya mchezo na unanisaidia kuepuka kukurupuka. Unajua katika kazi yetu ukianza siku kwa haraka na taharuki. Kuna uwezekano mkubwa wakufanya makosa madogo madogo yanayoweza kugharimu mfumu mzima baadaye.